Jioni yangu huwa rahisi tu. Lakini napenda sana jioni yangu baada ya kazi au shughuli za mchana. Mara nyingi huwa narudi nyumbani. Karibu saa kumi hivi na moja. Hapo ndio napoa kabisa. Kwanza nakula chakula nyepesi. Ugali na mboga au chapati na chai huku nikiangalia simu kidogo au habari za tv kisha napenda kuweka muziki pole pole kama nyimbo za nyashinski hivi au otile brown nikikaa tu kitandani au huko nje ya nyumba wakati mwingine nazugumza na marafiki kwa simu au kuangalia tu simu na kabla kulala huwana kasimu mbali ili nisi iangalie sana nasafisha meno na mara nyingi na asali kidogo jioni kama hizi zina nifanya nihisi raha na utilivu mwingi. Hasaa nikijua kesho nitaamka mwili ukiwa vizuri.

Mimi napenda sana kutembea maeno yenye utulivu na hewa safi. Mara nyingi huwa natembea kwenye bustani ya karibu hapa nyumbani haswa jioni wakati jua linapoingia. Kuna miti mingi na wachache, watu wachache inakuwa vizuri sana. Pia napenda kutembea fukweni wakati nikiwa Mombasa, au Dar es Salam. Kusikia mawimbi na kuona bahari, unifanya nipumzike akili. Kama siku ya wikendi, mara nyingi huwa natembea sokoni au barbarani. Tukitembea na marafiki huku, tukizungumza na kucheka. Mahali popote penye nafasi ya kutembea pole pole bila haraka, ndipo napenda zaidi.

Mimi utumia simu yangu karibu saa nne au tano kila siku. Haswa jioni nikirudi nyumbani au wikendi. Programu ninazotumia zaidi ni yo Sapa ukuzungumza na marafiki na familia. Youtube kukuangalia video za muziki na vichekesho. Na Instagram nikicheki picha za watu. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia ndogo, nyeusi. Nilikuwa nafurah sana nikicheza mchezo wa nyoka tu. Simu inasaidia sana maisha yangu. Kupiga picha, kuangalia habari, kupata njia kwa google maps. Na hata kufanya ununuzi kule online. Lakini napenda kuizima au kuweka silent karibu sana nne usiku. Ili nipate usingizi mzuri bila usumbufu.

Mimi hutumia mitandao ya kijami kidogo tu lakini inasaidia sana. Zaidi natumia whatsapp kwa kuzugumza na marafiki na familia. Huko ndiko napata picha za habari haraka Instagram nayo napenda haswa kuangalia picha za marafiki au video fupi fupi za vichekesho na muziki TikTok mara kwa mara tu nikicheki dansi au mapishi ya haraka. Facebook huwa siingii sana siku hizi, lakini bado niko huko kwa vikundi vya familia. Tu tena napenda kwa habari za mchezo na siasa mingi, lakini najaribu kutozitumia sana usiku, ili nisipoteze muda mingi. Mitandao inasaidia kuwasiliana, lakini wakati mwingine inachukua akili.